Ndiyo. Napenda sana chakula kitamu. Chakura chenye latha nzuri unifurahisha na kunifanya nifurahie kula zaidi. Napenda chakula kilicho pikwa vizuri. Chenye viungo vya wastani na harufu nzuri chakura kitamu pia ufanya muda wa kula uwe wa kufurahia na uleta hisia kulithika.

Zawadi nzuri zaidi nilio kupokea ni simu. Ilinifrahisha sana kwa sababu ilinisaidia kuwasiliana kwa urahisi. Kujifunza mambo mapya mtandaoni na kufanya shuguli zangu za kila siku kwa haraka. Zaidi ya yote ilinifanya nijisikie kudhaminiwa na kukumbukwa na aliye nipatia. Jambo lililolifanya iwe zawadi ya maana sana kwangu.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua hunipea hisia ya utulivu na baridi nzuri. Hasa ninapokuwa ndani. Nikisikiliza sauti ya matone ya mvua. Pia mvua ni muhimu sana kwa mazingira na kilimo. Na huifanya ardhi iwe ya kijani na yenye uhai.

Hapana. Sipendi kuvaa vipuli. Napendelea muonekano wa kawaida na wa asili bila mapambo mengi. Kwa sababu nahisi lipo nina pojisikia huru na mwenye kujiamini zaidi kuvaa vipuli wakati mwingine hufanya nijisikie kama nimezidisha mapambo. Ilhali napenda urahisi na usafi wa muonekano. Pia naamini kuwa urembo wa asili huu Hii taji vitu vingi vya ziada ili uonekane. Mbali kujitokeza vizuri mtu anapokuwa mwenye starehe na kujiamini alivyo. Na upande wangu kutovaa vipuli hunipea nafasi ya kuzingatia mambo muhimu zaidi badala ya mwonekano wa nje na hunifanya nijione nikiwa halisi zaidi bila kujibadilisha.

Ndio, napenda kutoa sadaka na michango kwa sababu inanisaidia kusaidia wengine na kujenga jamii yenye mshikamano. Kwa mfano, napenda kusaidia familia zenye mahitaji. Mashirika ya sio na ya kiserikali na yanayotoa msaada kwa maskini. Au miradi ya kijamii ya kama elimu na afya. Kutoa michango pia kuna nifanya nijisikie mzuri na mwenye shukran kwa kuwa ni na sehemu ndogo ya kusaidia na kubadilisha maisha ya wengine. Zaidi sadaka na mchango hufudisha urahisi upendo na kushirikiana na wengine na huchangia kwenye maendeleo ya jamii kwa ujumla. Si rlazima mchango iwe kubwa. Hata michango midogo mara nyingi huleta tofauti kubwa kwa kifupi kutoa kunanifanya nijisikie kuwa ninadhamani na naweza kusaidia kuleta mabadiliko katika maisha ya wengine.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtadaoni kwa sabubu hunisaidia kupata mitazamo tofauti kutoka kwa watu mbali mbali. Maoni ya wengine hunipa ufahamu mpana. Kuhusu bidhaa, huduma au muda fulani kabla ya kufanya uamuzi na mara nyingi husaidia kuepuka makosa. Pia kusoma maoni husaidia kuelewa uzoefu halisi wa watu. Si taarifa za matangazo pekee, zaidi hapo maoni mtandaoni hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kuboresha fikra zangu na wakati mwingine hata kubadilisha mtazamo wangu kuhusu jambo fulani. Kwa ujumla, napata manufaa mengi kwa kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kufanya maamuzi yenye kuelewa na kuelewa mantiki.

Napumzika kwa njia mbalimbali. Kulingana na hali niliyopo moja ya njia ninazozipendelea ni kusikiza muziki tulivu na kutazama video za burudani mtandaoni kama tiktok au youtube hii hufanya akili yangu ipumzike na kuondoa msongo wa mawazo ya siku ndefu au kazi nzito. Pia napenda kutumia mazoezi ya kupumzika kama yoga. Na meditation nikiendesha yoga mwilini wangu unapata mwendo wa taratibu unaosaidia kupunguza mvutano wa misuli na kuimarisha pumzi yangu Meditation inaniwezesha kuzingatia pumzi zangu na kuondoa mawazo yasiyo ya lazima jambo linalonifanya nijisikie tulivu zaidi na mwenye amani ya ndani. Kwa kawaida napumzika kwa muda wa dakika kumi na tano hadi thelathini ingawa wakati mwingine napenda kuchukua muda mrefu zaidi ikiwa ninafanya meditation au kutembea kwenye mazingira tulivu kama bustani. Baada ya kupumzika nahisi kuwa naongeza umakini nimesahau msongo wa mawazo na nina nguvu za kuendelea na kazi zangu kwa ufanisi zaidi kupumzika pia kunanifanya nijisikie mwenye furaha na shukrani. Na ni njia nzuri ya kujenga afya ya kimwili na akili kwa pamoja.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo muhimu sana kwa mazingira. Na mimi ninajaribu kuchukua hatua bali bali kila siku. Kwanza napendelea kulegeza kutumia mifuko ya plastiki. Badala yake napenda kutumia mifuko ya kitambaa na reusable bags. Ninapo ongeza bidhaa dukani. Hii husaidia kupu. Nguza idadi ya mifuko ya plastiki inayo. Poteza na kusababisha uchafuzi. Pili napendelea kuchagua bidhaa zisizo na plastiki kama vile vyombo vya vikobe chupa na maji za chuma au glasi. Kutumia bikini za reusable badala ya zile zinazo tumika mala moja pia. Napenda kurecycle plastiki ninapo weza kuhakikisha kuwa plastiki zinazo tumika hazifiki kwenye taka zinahalibu mazingira. Zaidi ya hapo napunguza pia kununua bidhaa zilizo na packaging nyingi za plastiki na badala yake napendelea bidhaa zenye packaging za karatasi ya chuma zinazo weza kutumika tena. Kupitia hatua hizi ndogo nahisi nachangia kulinda mazingira. Kupunguza uchafuzi wa plastiki na kusaidia jamii kuishi kwa njia edelevu.

Ndio napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza. Napata fursa kubwa ya kuona wachezaji wakifanya mazoezi. Kunyorosha ustadi wao na kushindana kwa hekima na mbinu. Kutazama michezo hunipea fursa ya kujifunza mbinu mpya. Kuelewa mikakati ya kufurahia mafanikio ya wachezaji ninaowapenda. Pia wakati wa kutazama michezo nahisi kutulika na kuondoa msongo wa mawazo. Ni njia nzuri ya kupumzika badala ya siku ndefu au kazi nzito. Kwani unanipa burudani na hisia za kushirikiana na wapenzi na wanamichezo. Hata hivyo, napenda pia kushiriki maoni na wengine kuhusu mchezo husika. Jambo linaloongeza hisia ya jamii na furaha ya pamoja. Kwa kifupi, kutazama michezo si burudani tu bali pia ni njia ya kujifunza, kupumzika na kushirikiana na wengine kwa furaha.

Kuna stadi kadhaa muhimu sana ambazo zinachangia sana kufanikisha kazi yangu. Kwanza ustadi wa mawasiliano kuwa na uwezo wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa maelezo kutoka kwa wenzagu kunanishirikisha. Kazi inayofanya kwa usahihi na kwa wakati unaofaa mawasiliano mazuri pia husaidia kushughulikia changamoto na migongano kwa njia ya amani. Pili ustadi wa kupanga na kusimamia muda ni muhimu sana katika kazi nyingi mara nyingi kuna kazi nyingi zinazohitaji kufanyika kwa wakati mmoja. Hivyo ni lazima nijue kipaumbele cha kila kazi na kutumia muda wangu kwa ufanisi. Zaidi ya hapo, ustadi wa teknolojia na matumizi ya zana maalam unachangia sana kufanikisha kazi hasa pale abapo vifaa au programu maalum vinahitajika. Kujua jinsi ya kutumia zana hizi kwa ufanisi, kunarahisisha kazi na kunapunguza makosa. Pia ustadi wa kutatua matatizo na ubunifu ni muhimu. Mara nyingi changamoto au matatizo yanatarajiwa kutokea kazini na kuwa na uwezo wa kupata suluhisho haraka na kuwa mbunifu hufanya kazi iendelee bila usumbufu. Mwisho ustadi wa kushirikiana kufanya kazi kwa timu ni muhimu sana. Hakuna kazi inayoenda vizuri bila ushirikiano mzuri hivyo uwezo wakushirikiana husaidia husaidia wenzako na kubadilisha mawazo ni muhimu kwa mafanikio ya pamoja. Kwa kifupi stadi hizi mawasiliano kupanga muda teknolojia na kutatua matatizo na ushirikiano zinachangia sana kufanya kazi yangu kuwa bora na yenye mafanikio na yenye kuridhisha.

Ndiyo. Nimewahi kulima najivunia sana uzoefu huo kwa mfano nimewahi kulima majani chai na mahindi. Kulima majani chai kuna hitaji umakini mkubwa kwani mimea ya chai na ihitaji maji ya kutosha. Ardhi yenye rotuba na uangalizi wa mara kwa mara ili majani yawe bora. Na ya hali ya juu napenda kushughulikia mimea ya chai kwani kujenga uvumilivu na kunifundisha umuhimu wa bidii na kuzingatia maelezo ya kilimo. Upande wa mahindi kilimo chake ni changamoto kidogo tofauti na majani chai. Mahidi yanahitaji ardhi yenye rotuba na mvua ya kutosha na pili kunahitaji kupanga kwa wakati na kupanda na kuvuna. Kupanda mahindi, kuna nifundisha mpangilio mzuri waku shirikiana na familia au wenzangu ili kazi iendelee vizuri. Zaidi ya hayo, kulima kuna nifanya nijisikia karibu na asili kujijenga. Heshima kwa chakula ni nacho kula. Pia kuna nipa ufahamu wa kazi ngumu ya wakulima na umuhimu wa kulinda mazingira ili mimea ibaki na kuzaa vizuri. Kwa kifupi, uzoefu wa kulima majani ni chai na mahidi ni funzo na uvumilivu. Mpagilio na kudhamini kazi ngumu ya kilimo.

Ukitazama kutoka dirishani mwangu ninauona mtaa wangu na nyumba za majirani. Kuna barabara zinazoelekea bali na watu wakitembea na wakishirikiana kwa magari na pikipiki. Mara nyingi kuna watoto wakicheza kwenye barabara au wakienda shule jambo linalonipa hisia ya maisha ya kila siku na utulivu wa kijamii. Napenda kuangalia nje asubuhi wakati mwanga wa jua umechomoza. Unapaka mwangaza wa rangi na ya thahabu kwenye nyumba. Barabara wakati mwingine pia napenda kutazama njiani wakati majirani. Wamerudi nyumbani na biashara zinapopata mwanga wa taza mitaa. Pia nimegundua mabadiliko kutokana na msimu na wakati wa mvua barabala hubadilika kuwa na maji kidogo na mitaa inaonekana ya rangi kijani. Kutokana na mimea karibu na nyumba katika msimu wa joto watu wengi hutoka nje zaidi na mitaa hujaa sauti za watoto wakicheza nikitazama nje ya dirisha nahisi amani na kufurahia. Hali ya kuona watu magari na maisha ya kila siku. Kunanifanya nijiskie kuwa sehemu ya jamii na kunipa raha ya kutazama uzuri wa maisha ya kawaida bila msongomano mkubwa na kelele nyingi.

Napenda keki ya vanila kwa sababu ni nyepesi na yenye harufu tamu. Na ladha yake ni rahisi. Na inafurahisha sana. Ni keki inayofaa kwa hafla nyingi na inaweza kuunganishwa na toppings mbalimbali. Kama matunda cream au chocolate creams ikifanya ionekane kuvutia zaidi ladha yake ya asali ya vanila huifanya nijisikie furaha na raha kila nikiila kipande. Zaidi ya hapo, keki ya vanila ni nzuri kwa wale wanaopenda vitu kitu kisicho chenye utamu mwingi au ladha nzito na mara nyingi kuleta hisia ya kumbukumbu nzuri za sherehe au fikra za familia. Kwa kifupi keki ya vanila ni nyepesi tamu kwa kiasi na kuvutia na hivyo ndio inaonifanya niipende sana.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria uliojaa ubunifu na mshangao. Hadithi hizi hunifanya nifikirie zaidi kujiuliza maswali na kuona mambo kwa mtazamo tofauti na wa kawaida. Pia hunipa burudani na kunisaidia kupumzika hasa pale ninapohitaji kuondoa mawazo ya kila siku. Zaidi ya hapo hadithi za ajabu mara nyingi hubeba mafunzo ya maisha yanayofichwa. Kama umuhimu wa ujasiri, uvumilivu au matumaini. Hivyo kuzisoma au kuzisikiliza hunipa furaha pamoja na hekima. Na hunifanya nizipende zaidi.

Mimi naenda hospitali mara chache sana kwa mwaka. Kwa kawaida ni pale ambapo ninahitaji maalum na matibabu na uchunguzi. Kwa mfano, chajon au pale ninapokuwa mgonjwa. Siku za kawaida sipendi kwenda hospitali mara kwa mara lakini ninajitahidi kuhakikisha afya yangu inadhibitiwa mara tu inapohitajika zaidi ya hapo kwa kawaida hospitali kidogo nina hakikisha kuwa kila ziara ni ya umuhimu mkubwa na sipotezi muda. Na hii inanisaidia kupunguza msongamano na gharama zisizoza lazima. Hivyo ingawa ni mara nyingi kila kwenda hospitali kunakua na lengo maalumu na manufaa kwa afya yangu.

Nafanya kazi ya freelance ambayo inamaanisha kuwa mimi hufanya kazi ya binafsi kwa wateja mbalimbali bila kuwa na muajiri wa kudumu. Nimechagua njia hii kwa sababu inanipa uhuru wa kupanga muda wangu. Kufanya kazi kutoka mahali popote na kuchagua miradi ninayopenda kufanya kazi ya freelance pia inani tuma kujifunza stadi mpya kila siku. Kwani kila mradi una changamoto na mahitaji tofauti. Kile ninachokipenda zaidi kuhusu freelance ni uhuru wa kubadilika kwa ratiba. Ninaweza kupanga siku yangu kuchukua mapumziko ninapohitaji na kufanya chenye na kufanya kazi kwenye miradi inayonipa motisha na furaha zaidi ya hapo kazi hunifundisha kujitegemea uwajibikaji na ubunifu. Kwani kila mradi unahitaji kuzingatia ubora na kuridhisha mteja. Hata hivyo changamoto ni nyingi pia. Moja ni kupata mradi kila wakati au kutokuwa na uhakika wa kipato. Na nyingine ni usimamizi wa wateja na mawasiliano yao kwani mara nyingine maelekezo hubadilika au maoni hubadilika mara kwa mara. Kama ningependa kubadilisha kitu katika freelance ningependa kuwa na mradi thabiti zaidi au wateja wa muda mrefu jambo ambalo lingepunguza hofu ya kutokuwa na kipato na kunipa utulivu zaidi kwa kifupi kazi ya freelance ni nofu yenye changamoto na fursa nyingi na inafundisha uvumilivu ubunifu na kujitegemea.

Napendelea suruali zaidi ya sketi kwa sababu nirahisi kuvaa inafaa katika hali mbalimbali na inawezesha kusonga kuwa uhuru bila hofu ya kutojisikia vizuri suruali pia hutoa muonekano wakawaida lakini waheshima na inaweza kuunganishwa na aina mbalimbali za nguo za juu kama furana au shati. Hata hivyo, napenda pia sketi mara nyingine hasa pale ninapo hitaji mwonekano wakipeke. Au sherehe kwani sketi inaweza kuongeza mtindo wa ladha ya mavazi lakini kwa kila siku na kaurahisi suruali ndio chaguo langu la kwanza.

Hapana. Sijahifadhi kitu cha zamani kwa sababu sipendi. Kuhusika na vitu vinavyoweza kuniletea wasiwasi au haja ya ulinzi wa muda wowote ninahisi kuwa kuishi kwa urahisi na bila mzigo wa mali nyingi. Hunipa amani na uhuru zaidi. Badala yake napendelea kuzingatia maisha ya kila siku na mambo muhimu ya kipekee kwa afya familia na elimu badala ya vitu vya zamani vinavyoweza kuharibiwa au kupotea.

La hasha. Sisomi gazeti mara kwa mara. Badala yake napendelea kupata habari na taarifa kupitia mtandao au mitandao ya kijamii kwani inanipa habari haraka kwa njia rahisi. Pia kupata habari mtandaoni kunanisaidia. Kuchagua ni taarifa gani muhimu na zinazofaa. Badala ya kusoma kila kitu kisicho na umuhimu.

Ndio, napenda kuenda pwani kwa sababu mazingira yake hunipa utulivu na furaha. Kusikia sauti na mawimbi kuona maji ya bahari na kuhisi upepo mwanana hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo ya kila siku. Pia pwani ni mahali pazuri pa kutumia muda na marafiki au familia kutembea kando ya ufuo na kufurahia michezo ya jua na ujumla kweda kwani hunipa hisia ya amani na kunirejesha uhai na kuhisi mwenye guvu.

Ndio nimewahi kufunga ng'ombe. Kufunga ng'ombe ni kazi yenye changamoto lakini pia yenye manufaa makubwa. Nilijifunza jinsi ya kutoa chakula kwa ng'ombe. Kuhakikisha wanapata maji safi na kuhakikisha afya yao. Kupitia uzoefu huu nimejifunza umuhimu wa uvumilivu, mpangilio na umakini katika kushughulikia wanyama. Zaidi kufunga ng'ombe kunasaidia kuelewa chanzo cha maziwa na nyama tunayokula na kujijenga heshima na kazi ngumu ya wakulima. Hii pia ni fursa nzuri ya kujifunza mambo mapya kuhusu kilimo na ufungaji na kunifanya nijisikie karibu na asili. Kwa kifupi kufunga ng'ombe ni uzoefu wa kujifunza kushiri kiana na asili na kuthamini chakula tunachokula kila siku.

Nahifadhi data yangu kwenye simu na kompyuta. Na pia natumia uhifadhi wa mtadaoni ujulikanao kama crowd storage. Mara chache kwani, kwa ajiri ya nakala za ziada. Kuhifadhi data kwenye vifaa yangu hunipa urahisi wa kuipata wakati wowote. Ninapoihitaji huku crowd ikinisaidia kulinda taalifa zangu. Endapo kifaa kinapotea au kuharibika. Pia ninahitaji kupanga au kulinda data yangu kwa nosali ili kuhakikisha usalama na falagha kwa kifupi, nachanganya uhifadhi wa na wamtadaoni ilikuhakikisha data yangu ipo salama, imepangwa vizuri na inapatikana kwa ulahisa.

Ninatumia kutembea. Kila siku kama njia yangu ya usafiri kila mara ninapo hitaji kuenda shule kazini au sehemu nyingine. Ninatembea kwa miguu iNgawa inaweza kuchukua muda kuliko kutumia usafiri wa uma au binafsi. Ninapenda kwa sababu kuna nisaidia kuwa na afya bora. Kutembea kuna nifanya nisikie miguu. Kusaidia moyo wangu kufanya kazi vizuri na pia kuna nisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Pia ni njia ambayo haighalimu pesa na ni rafiki kwa mazingira kwani haichafui hewa. Mara nyingine inaweza kuwa ngumu ikiwa ni mbali au hali ya hewa siyo nzuri lakini kwa ujumla ni njiia rahisi na yenye manufaa kwangu kila siku.

Sherehe ninayopedezwa zaidi ni sherehe za familia na marafiki hasa zire zinapo usisha chakura kizuri ya mziki na kucheka pamoja. Napenda sana kuona watu wakifurahia. Kushirikiana hadithi na kuuda kubukubu nzuri. Sherehe kama hizi zinanifanya nijisikie karibu na wapendwa wangu na pia kunatoa fulsa ya kupumzika kutokana na shugli za kila siku sio razima ziwe kubwa au lasmi. Ira najisikia fulaha zaidi wakati ni sherehe yenye fulaha na joto la kijamii.

Chakula ninachokipeda zaidi ni pilau. Napenda jinsi mchanganyiko wa mchele, nyama na viungo unavyounda ladha nzuri sana. Kila mara napofurahia chakula hiki si tu kwamba kinanipa njaa ya kurithika, bali pia kinanipa fulaha ya kihisia hasa ninapokula pamoja na familia au marafiki. Zaidi, ya pilau napenda pia matunda safi kama embe au palachichi, kwa sababu yanasawazisha nguvu na ni nzuri kwa afya. Kwa jumla, ninapenda chakula ambacho kina ladha nzuri. Kinanifanya nijisikie vizuri mara nyingi nikikumbukacho.

Napenda kutembea kando ya reli kwa sababu kuna hali ya utulivu wakipekee unao patikana hapo njia ya leli mara nyingi ziko mbali na foleni ya magari na kilele za miji. Hivyo kunatoa nafasi nzuri ya kufikiria kupumzika akili na kuondoa stresi ya kila siku. Kutembea kando ya leli pia kuna nipa fursa ya kuona mazingira tofauti. Mara unaweza kuona mashamba miti au nyumba za kijijini na wakati mwingine wanyama wadogo wanaovuka au kukaa karibu na njia aitha kuna sehemu za reli ambazo ni ndefu na zenye mstari wazi. Hivyo kutembea hapo kunanipa uhuru wa kupiga hatua ndefu bila kizuizi chochote. Pia kuna hisia ya kipekee ya msukumo au uangalifu, unapo endelea kutembea kando ya reli kwani lazima ukue makini. Na hatari zinazo weza kutokea, jabo linalo ongeza tahadhari na wako wa akili. Kwa hivyo kando ya reli sti tu ni mahali pazuri pa kutembea kwa sababu ya utelezi wa mazingira mbali pia ni sehemu inayo changia fikra za aina utulivu wa akili na uzoefu wa kipekee wa mazingira.

Ndiyo. Napenda kujaribu teknolojia mpya sana kwa kweli. Kuna msikam msisimuko maarumu unaopata nafasi ya kuguzana kutumia kitu ambacho hakihitaji kuwepo hapo awali. Teknolojia mpya inafungua milango ya kujifunza mambo mapya. Kuongeza ufanisi na kila kitu. Na mara nyingi kuboresha maisha kwa njia zinazotarajiwa napenda kuoana jinsi vifaa au programu mpya vinavyoweza kusaidia katika kazi burudani au mawasiliano. Pia kujaribu teknolojia mpya kunanipa fursa ya kuelewana na mwendo wa kisasa wa dunia na kushiriki mawazo yangu kuhusu ustakabali wa teknolojia. Ingawa wakati mwigine inaweza kuwa changamoto. Kama unapoanza kutumia kitu kipya kisicho na mafunzo kamili hali hiyo pia ni sehemu ya msikamano kwani ina nikaza kufikiria kwa ubunifu na kutafuta mbinu mbona za kutumia teknolojia hiyo.

Kwa kawaida, nasherekea siku yangu ya kuzariwa kwa njia rahisi na ya maana. Huwa napenda kutumia muda huo na watu wa karibu kama familia au marafiki wachache. Tukizungumza, tukicheka na kushukuru kwa maisha. Wakati mwingine hujipendelea kufanya jabo. Inaronifrahisha kama kusikiriza mziki. Ninaupenda kutazama firamu au kula chakula maarumu. Zaidi ya yote siku hiyo huitumia kutafakali mwaka uliopita kujipangia malengo mapya na kushukuru kwa hatua niliopiga maishani.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na sarama ambapo kuna amani na mazingira ya asili. Sehemu yenye hewa safi miti au nafasi ya kutebea unifanya nijisikie huru na mwenye utulivu na mawazo. Pia napenda mahali pasipoe na kerele nyingi. Kwa sababu hunisaidia kufikiria vizuri kupumzika na kujipanga kimaisha. Mahali kama hapo hunipa nafasi ya kujitafakari, kusikiriza mawazo yangu na kujisikia faraja ya Dani.

Kumbukumbu nzuri nilio nayo kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki bila wasiwasi wowote wa maisha. Tulikuwa tukicheza michezo ya kienyeji kama kukimbizana, kuruka kamba au mipira ya kawaida na furaha ikiwa nyingi hata bila vitu vya garama. Nilifurahia sana kucheka kushida pamoja na hata kushinda bila kujali. Kwa sababu kilicho muhimu ilikuwa ni kuwa pamoja. Pia nakumbuka wakati wa kua na familia hasa ioni au wikendi. Tulikuwa pamoja tukizungumza au kula chakula ikiwa ni kipindi cha amani na upendo ambapo nilihisi kulindwa na kutathminiwa. Kumbukumbu hizo hunipa hisia ya kufurahiana kunikumbusha maisha yalio kuwa rahisi yenye matumaini na yalio jaa ndoto. Toto wangu ulinifundisha kufurahia vitu vidogo na kutathmini watu walio nizunguka.

Napenda viatu vya kustarehesha kuliko vya kuonekana tu vizuri. Mara nyingi napenda viatu vya sport au sneakers kwa sababu ni laini, vinafunga mguu vizuri na vinafaa kuwa. Kutembea kwa muda mrefu bila kuchoka. Viatu vya aina hii hunipa uhuru wa kutembea na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa urahisi. Pia napendelea viatu visivyo vizito na visivyonibana, ambapo vinanifanya nijisikie huru siku nzima. Kwa rangi napenda zile rahisi zenye nyepesi au nyeupe kwa sababu ni rahisi kuviunganisha na mavazi mbalimbali. Kwa ujumla, kwangu kipao mbele falaja, uimara na matumizi ya kila siku kuliko, mitindo pekee.

Ninapo kutana na makosa kazini huanza kwa kuyakubali bila kujitetea. Kwa sababu ninaamini kila mtu hukosea na kosa ni sehemu ya kujifunza. Hukaa chini kutafakari kilicho sababisha kosa hilo ili nielewe chanzo chake badala ya kulaumu mazingira au watu wengine. Hii hunisaidia kupata ufahamu wa kina na kuepuka kurudia kosa lile lile. Baada ya hapo, huchukua hatua ya kurekebisha kosa haraka iwezekanavyo na kujumulisha mhusika au msimamizi wangu kwa uwazi. Pia hujifunza kutokana na makosa hayo kwa kueka mikakati mipya. Ama kupanga kazi vizuri au kuomba msaada pale inapohitajika. Kwa kufanya hivyo makosa hunisaidia kukua kitaaruma na kuboresha utenda kazi wangu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu huu nileta fulaha na kunikubusha utoto wangu. Watoto wana roho ya kucheka ubunifu na hawana, wasiwasi mwingi, jabo linalo nifanya nijisikie huru na mwenye amani ninapokuwa nao. Kucheza nao hunifanya niondoe msongo wa mawazo na kufurahia wakati uliopo. Pia kucheza na watoto hunipea nafasi ya kuwafudisha mambo madogo ya maisha kama kushirikiana, kuheshimiana na kuwa na nidhamu kwa jia ya mchezo. Napenda kuona tabasamu zao na jinsi wanavyo furahia vitu vidogo. Kwa ujumla, muda ninao tumia na watoto hunijenga kihisia na kunipa hisia ya kulithika na kufurahia maisha pamoja na watoto.

Wakati ninapo kumbana na mgogoro na mtu huanza kwa kujituliza kwanza ili nisifanye uamuzi au kutoa maneno kwa hasira. Ninaamini kuwa hasira inaweza kufanya mgogoro uwe mkubwa zaidi hivyo kuchukua muda wa kupumua na kufikiria hunisaidia kupumzika kwa busara. Baada ya hapo hujaribu kushirikiza upande wa mwenzangu kwa makini bila kumkatiza, ili nielewe anacho hisi na anacho maanisha. Kisha hueleza maoni yangu kwa heshima na wazi bila kulaumu au kudharau. Lengo langu huwa ni kutafuta suluhisho na kuelewana si kushinda au mabishano. Ikiwezekana, huwa tayari kuomba msamaha na kusamehe kwa sababu amani na mahusiano mazuri ni muhimu zaidi kwangu kuliko kuendelea na mgogoro.

Ndiyo, napenda kuimba hasa ni napo kuwapekee yangu au nikiwa katika hali ya furaha. Kuimba hunifanya nijisikie huru na hunisaidia kuonyesha hisia zangu kwa urahisi. Iwe ni furaha huzuni au utulivu. Mara nyingi uimba nyimbo ninazo zipenda hasa zile zenye ujumbe mzuri au zinazo beba kumbu kumbu fulani. Pia kuimba hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kubadilisha hali ya moyo. Si lazima niwe mwibaji mtaalamu. Lakini furaha ninayopata nikiimba ndiyo njia iliyo muhimu zaidi. Kwa ujumla kuimba ni njia yangu ya kujibrudisha na kujifariji kihisia.

Nigependa kuona maendeleo ya elimu na ajira katika jamii. Napenda jamii iwe na shule na vyuo bora vinavyowezesha kila mtu kupata elimu ya kiwango cha juu. Bila kujali hali ya kifamilia au rika elimu ni msingi wa maendeleo na inasaidia watu kufanya maamuzi sahihi na kuendesha maisha yao kwa ufanisi. Pia ningepeda kuona ongezeko la fursa za ajira hasa kwa vijana na familia zenye kipato kidogo. Hii ingesaidia kupunguza umaskini kuimarisha uchumi na kutoa matamani kwa kila mtu mbali na hayo ningepeda maendeleo ya maubunifu kama barabara usafiri na mazingira na huduma za afya. Hili kira mwana jamii aveze kuishi kwa heshima usarama na falaja. Kwa ujumla ngepeda jamii iendele kukua kiuchumi kijamii na kimaadili kwa manufa ya kira mtu.

Wakati ninapo kuwa na wasiwasi. Kwanza hujaribu kutuliza akili yangu kwa kupumua kwa kina na taratibu. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie kwa uwazi zaidi. Mara nyingine hujikumbusha kwamba hisia na wasiwasi ni za kawaida na zinaweza kupunguzwa kwa hatua sahihi. Bada ya hapo hujaribu kuandika au kupumzika au kujikumbusha kitu kile kilicho sababisha wasiwasi. Hii inaweza kuwa kwa mtu wa kuaminika au kwa kuchukua muda kuandika mawazo yangu kwenye karatasi au simu. Hii hunisaidia kueka mambo kwa mpangilio na kuona suluhisho zinazoweza kupatikana. Pia mara nyingine hufanya mashuguli za kupumzika kama kusikiliza mziki tulivu kutembea kidogo au kufanya mazoezi kidogo ya mwili ambayo hunisaidia akili kupumzika. Kwa ujumla inashugulikia wasiwasi kwa kutuliza akili. Kutambua chanzo chake na kuchukua hatua zinazo faa ili kurudisha amani ya ndani.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wengine na kuwa tayari kusaidia na pale ninapohitajika. Mara nyingi, ujitolea muda wangu katika shuguri dogo za kijamii kama usafi wa mazingira. Mkutano ya kijiji au mtaa na kusaidia majirani katika mambo madogo madogo yanaohitaji msaada. Hii husaidia kujenga mahusiano mazuri na kuimarisha mishikamano. Pia ushiriki kwa kutua mawazo na ushauri hasa pale panapokuwa na maamuzi yanayohusu maendeleo ya jamii. Kwa msikivu kuheshimu wengine na kushiriki mazungumuzo ya kujenga ni swhemu ya mchango wangu. Kwa ujumla naamini kila mtu ana jukumu katika jamii na kwa kushiriki kwa njia dogo dogo lakini kwa dhati tunaeza kuleta mabandiliko chanya kwa pamoja.

Ninapo taka kutazama video mtadaoni upenda kuchagua majukua abayo yanatoa maudhui bora na kufurahisha na ya kujifunza. Baadhi ya maeneo yaliyo na ninayo pendelea ni youtube. Hapa najionea video za aina bali bali kama burudani mafundisho na mazungumuzo na habari za kila siku. Jukua lingine ni tiktok. Kwa video fupi fupi burudani mitindo na mambo ya kijamii abayo ni ya kuvutia na haraka kutazamwa Instagram Reels. Kwa video fupi za kuvutia mafumo mafupi na mitindo ya sasa Facebook Reels. Kwa video za mijadala tamthilia na maudhui ya chumuia. Kwa ujumla. Napeandalea video abazo zina nifurahisha kunifudisha vitu vipya au kunipeleka kwenye mambo ya kuvutia mtadaon. Ninapo chagua video mara nyingi. Nazingatia ubora maudhui na kiwango cha faida ampacho inaweza kupata baada ya kutazama.

Kila asubuhi ninapo amka huwanza kwa kuamka mapema na kuwa pumzika kidogo ili kujiandaa kisaikolojia kwa siku. Kitu cha kwanza inacho fanya mara nyingi ni kuosha uso na kusafisha meno ili kuanza siku nikiwa msafi na macho wazi. Badala ya hapa, huwa nandaa chakula cha asubuhi kama chai kahawa na mkate au matunda ili kupata nishati ya kutosha. Mara nyingine, hupanga ratiba yangu ya siku kuzinga kuangalia kazi muhimu au kupanga mikakati ya kazi na mambo binafsi. Pia hujaribu kufanya mashughuli ndogo za mwili na mazoezi madogo kama kutembea kidogo aa kufanya stretching Yabodi nilalo nimezasa kupata nguvu na kumalisha afya. Kwa ujumla asubuhi yangu huwa na ya uturigu, enye mpangirio na enye kuwa anga siku vizuri. Ambayo hunisaidia kuwa na amani na ya akili na kuwa tayari changamoto za siku.

Kipaombele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wazi ushikilivu na uwazi. Hii inamanisha kwamba kila mawasiliano lazima yawe ya kueleweka kwa urahisi bila kuchanganya au kuleta mikanganyiko. Kwa mfano wakati wakutuma ujumbe au taarifa ni muhimu kuhakikisha kwamba watu wanapata maana halisi ya kilicho semwa. Pili kusikiliza kwa umakini ni muhimu sana. Hii inahakikisha kuwa unaelewa tatizo au mawazo ya wengine kabla ya kutoa majibu. Hii pia husaidia kuepuka migongano na kuboresha mahusiano ya kazi. Kwa ujumla kipaombele ni kujenga mawasiliano na heshima. Yenye tija na yenye ufanisi ambao kila mmoja anahisi kuskizwa na kueleweka. Jambo linalo saidia kufanikisha kazi na kuboresha mazingira ya kazi.

Ndiyo, napenda kuogelea hasaa ninapopata nafasi ya kufanya hivyo katika mazingira tulivu na salama. Kuogelea hunisaidia kupumzisha akili na mwili. Na pia ni mazoezi mazuri yanayochangia afya njema. Maji hunifanya nijiskie huru na kuniboresha na kuniondolea msongo wa mawazo. Pia ninapenda kuogelea kwa sababu hunipa furaha na nguvu mpya. Hasaa wakati wa jua au likizo. Hata kama sio siogelei mara kwa mara ninapo pata nafasi nahisi nimerudi na nguvu na hisia chanya kwa ujumla. Kuogelea ni shughuli ninayoifurahia na inanisaidia kujisikia vizuri na kufanya kiafya na hisia zangu.

Rangi ninayoipeda zaidi ni bluu. Kwa sababu hunipa hisia ya utulivu amani na upweke mzuri wa akili. Rangi ya samawati huniwezesha kuwa na anga na usafi na huwakilisha rangi ya maji. Na kunikumbusha hali ya asiri ambazo hunifanya nijiesikia huru na mwenye furaha. Nina vitu vichache nyumbani venye rangi hi kama shati, daftari ambavyo hunifanya nihisi furaha kila ninacho viona rangi hunifanya nijiskie tulivu na naweza kufikiria kwa utulivu bila usongo wa mawazo. Mara nyingi napata kuona rangi ya bluu katika anga mzito. Na baadhi ya vitu pia nyumbani na ofisini na kila mara hunipa hisia ya amani na utulivu wa ndani. Kwa ujumla, bluu ni rangi ambayo hunisaidia kuishi kwa mtazamu chanya na utulivu.

Ninapo shugulikia wateja huanza kwa kuwa mkarimu na mwenye heshima. Kwa sababu ni muhimu kuonyesha kwamba kila mteja anadhaminiwa. Hii inahusisha kuwasikiliza kwa makini matatizo na mahitaji yao bila kumkatiza ili kuhakikisha ninaelewa kikamilifu wanachokitaka. Baada ya hapo, hujaribu kutoa suluhisho au maelezo kwa uwazi na kwa haraka, ili wateja wahisi kurithika na huduma wanayopata. Pia nahakikisha kuwa ninafuata ahadi zangu na kutoa msaada wa ziada pale inapohitajika jambo linalojenga uaminifu kati yangu na mteja. Kwa ujumla, ninashughulikia wateja kwa uvumilivu, uwazi na heshima. Kuhakikisha wanapata huduma bora na pia kujenga uhusiano mzuri wa muda mrefu.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni, hasa pale inapokuwa rahisi na inaokoa muda. Ununuzi wa mtandaoni hunipa fursa ya kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa kwa utulivu bila haraka. Pia napenda kwa sababu naweza kununua vitu nikiwa nyumbani na popote nilipo. Bila kusafiri hata hivyo, huwa nakuwa mwangalifu. Nikihakikisha ninaagiza kutoka kwa wauzaji. Wanaoaminika ili kuepuka matatizo. Kwa ujumla ununuzi wa mtadaoni hunirahisishia rahisisha maisha na kunifanya nijisikie huru zaidi.

Ndio napenda kupiga chombo cha mziki, ingawa sifanyi kwa kiwango cha kitaalamu kitaalamu. Kupiga muziki huu hunipa furaha, na hunisaidia kupunguza mawazo baada ya siku ndefu hata nikifanya kwa mazoezi, mazoezi madogo nyumbani hunifanya nijisikie huru, na kunipa nafasi ya kujieleza. Kupitia sauti ya midundo ninayoipenda.

Napenda zaidi mwezi wa disemba. Sababu ni kwamba ni kipindi cha sherehe na furaha. Watu huwa na hali ya kushirikiana na kusherehekea na mara nyingi ni wakati wa mapumziko kidogo, kutoka, kazi au shule. Pia hali ya hewa mara nyingi kukua mzuri kwangu. Baridi kidogo na yenye mvua mara chache. Ambayo kufanya nijiskie starehe na amani. Zaidi ya yote, disemba hunipa nafasi ya ku. Tafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya kwa mwaka ujao.

Filamu ninayoipenda zaidi ni money fest. Inagawa ni series ya tv inayiona kwa filamu kwa sababu kila musururu unaendelea na hadithi ya kuvutia. Ni action na trailer yenye musimuko mwingi. Inahusisha wezi kubwa walio andaliwa kwa ustadi. Napenda kwa sababu inachanganya akili na kimakakati ujasiri na hisia za wahusika huku kila mmoja akionyesha utu wake wakipeke. Nakumbuka mara ya kwanza nilipo anza kuona nilishangazwa na jinsi hadithi inayo inavyo shika mvuto kutoka mwanzo hadi mwisho. Na tangu wakati huyo nimeendelea kuipenda sana.

Ndio napenda sana maua na nina sababu nyingi zinazofanya nizipende. Kwanza maua hunivutia kwa uzuri wake wa asili. Rangi za kitofauti, maumbo ya kipekee na harufu nzuri kunifanya nijisikie furaha na utulivu. Kila ua lina mvuto wake. Mengine yana rangi kali zinazomaanisha hisia na nguvu za furaha. Huku mengine yakiwa na rangi laini zinazoleta amani na utulivu wa moyo. Pili maua yana maana ya kihisia kwangu. Mara nyingi yanahusishwa na upendo. Shukrao na kumbukumbu nzuri. Kupokea au kutoa maua ni njia rahisi lakini yenye nguvu ya ku kuonyesha hisia bila maneno mengi. Pia hunikumbusha wakati maalum kama starehe, mafanikio na hata wakati wa kutafakari na kujipa moyo. Zaidi ya hayo napenda maua kwa sababu ya uhusiano wake na mazingira. Yanavutia vipepeo na nyuki yakichangia katika uhai wa mazingira na kuwa kutengeneza asili. Kuona bustani yenye maua au hata ua moja inachanua hunifanya nitambue uzuri wa maisha na dhamani ya kutunza mazingira yetu. Kwa ujumla, maua hunipa furaha ya ndani, hunisaidia kupunguza mawazo na hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Ndio maana napenda maua kwa dhati, si tu kwa uzuri wake, bali pia kwa maana na hisia nzuri yanayoleta maishani mwangu.

Sina tabia ya kueka picha zangu mtandaoni. Ninapenda kuishi maisha yangu kwa faragha na kudumisha utulivu wa kibinafsi. Kwa hivyo, sipedi kushiriki mambo yangu ya kila siku au mahali ninapokuwa kwa watu wengi mtandaoni. Hii inanipa uhuru wa kufanya mambo yangu bila shinikizo la jamii au maoni yasio na lazima. Ningeshirikisha picha tu pale ambapo ni lazima kwa mfano, kwa rafiki, wa karibu au familia. Na mara nyingi ni zile zisizo na kibinafsi. Kama picha zinazowakilisha hisia ya burudani au mambo ya sanaa. Kwa njia hiyo, naweza kushiriki furaha na mambo mazuri bila kufichua maisha yangu, binafsi au, utambulisho wangu.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi mwiri bado umeamka na nguvu bado ipo. Hivya mazoezi hufanya nijisikie kuwa macho na mwenye nguvu na siku nzima. Pia husaidia kuongeza umakini na kuondoa usingizi wa usiku. Wakati mwingine, baada ya kazi au masomo. Uenda nikifanya mazoezi jioni ili kupumzika na kutoa stress ya siku. Lakini, kwa ujumla, asubuhi ndio napendelea zaidi kwa sababu hunipa nguvu na utulivu wa akili na kuwa na siku kwa hali nzuli.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda. Napenda kwa sababu ni tamu kidogo na yenye radha ya asali. Na hunipa nguvu haraka pia huchangia kutoshea kiu halaka hata kwenye siku za joto. Na huu hufanya nijisikie safi na hai. Napenda pia kinywaji hiki kwa sababu ya afya. Hakina sukari nyingi kama soda na mara nyingi hutoa vitamini muhimu. Zaidi ya hayo, kunywa juisi baridi, hunifanya nijiskie, stalehe, hasa wakati nikifanya baada ya mazoezi au wakati wa kupumzika.

Kwanza unapoanza kazi mimi napenda kupanga ratiba yangu ya siku. Hii inajumuisha kuangalia kazi zinazohitaji kipaumbele. Kupanga vipaumbele kulingana na umuhimu na muda na kuhakikisha kila kitu kimepangwa kwa utaratibu unaofaa baada ya hapo. Napenda kwanza na kazi ndogo au rahisi ili kuamsha akili na kupata hisia ya mafanikio mapema. Hii hunisaidia kuendelea kwa moyo wa kazi na kuepuka, kuchanganyikiwa au kushindwa kumaliza kazi kubwa. Kadri siku inavyosonga na shughulikia kazi kubwa zaidi yenye changamoto kadri nguvu na umakini vinavyoongezeka.

Wakati nina msongo wa kazi, ninapendelea kupumzika kidogo, ili kutuliza akili. Hii inaniwezesha kuwa na kuchukua mapumziko mafupi, kunywa maji au chai, au kutembea kidogo. Pia napenda kupanga tena kazi zangu na kugawa majukumu kwa kipaumbele, ili kuona ni nini cha kufanya, kwanza na ni nini kinaweza kusubiri. Wakati mwingine, mimi hufanya mazoezi kidogo ya kupumua na kutafakari ili kupunguza mawazo. Kwa njia hiyo, ninaweza kurejelea kwenye kazi zangu na akili safi. Nikiwa na nguvu ya kushughulikia changamoto bila kujitupa kwa haraka au kufanya makosa.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia lahisi lakini yenye maana. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja tukizungumza kuhusu mambo ya kila siku. Kushirikiana mawazo na kucheka ili kuimarisha uhusiano wetu. Pia huupeda kula pamoja kwa sababu wakati wa chakula hutupa nafasi ya kuungana na kujisikia kama familia moja. Wakati mwingine, tunatazama televisheni, kusikiza muziki na kushiliki katika shuguri dogo dogo za nyumbani. Zaidi ya yote napenda munda huu kwa sababu huu nipa amani ya moyo, musaada na kihisia na huu ni kubusha umuhimu wa familia katika maisha yangu.

Ndio. Nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki na ni moja ya uzoefu na kuvutia sana maishani mwangu. Nilipofika kwenye tamasha nilishangazwa na hali ya mshikamano na furaha ya umati wa watu. Mziki ukianza nilihisi nikiwa na sehemu ya kitu kubwa ambapo kila mtu alikuwa amekusanyika kwa lengo moja. Kufurahia mziki na burudani. Nilifurahia sana kuona wasanii wakiwa hai. Wakipiga midundo kuimba na kushirikisha hadhira kwa sauku. Mwanga rangi za stage na sauti ya mziki vilichangia sana kuongeza hali ya mshikamano na kufanya nijisikie kama sehemu ya uzuri na burudani. Pia kuji kushirikiana na watu wengine waliokuwa wakifurahia pamoja kuleta hisia ya umoja na furaha iliyo elezeka kwa maneno. Zaidi ya hayo, Tamasha Hilo ilikuwa fursa ya kutafakari na kupumzika nikiwa mbali na kazi. Maswala ya kila siku na mawazo yasiyo ya lazima. Nilibadirisha burudani hii kuwa ya kumbukumbu na furaha na hisia chanya. Jambo ambalo lilinifanya nilipo kumbuka tamasha hilo nijiskie furaha na nikiwa tayari kushughulika na maisha ya kila siku kwa nguvu mpya.

Kitedo kimoja chawema nilicho wahi kukifanya ni kusaidia jirani yangu wakati alikuwa na shida ya kubeba mzigo mzito nyumbani. Niliona alikuwa akijaribu kuibeba peke yake. Hivyo nikamuambia nika amua kumsaidia. Hii ilimfaliji sana na pia ilifanya nijisikie furaha kwa sababu nilijua nilikuwa nikifanya kitu kizuri bila kutarajia malipo yoyote. Zaidi ya hayo, kitedo hiki kiri ni fudisha umuhimu wa kusaidia wengine na jinsi wema mdogo unaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya mtu mwingine.

Lugha ninayopendelea kujifunza ni kijapani. Napenda kwa sababu ina utamaduni wa kipekee unaohusiana na lugha hii. Pamoja na maandiko yake ya kuvutia kama kanji ilagana na katakana. Kujifunza kijapani kunanipa fursa ya kuelewa vyema tamaduni filamu na mziki wa japani. Pamoja na kutoa nafasi ya kusafiri na kwasiliana na watu wa japan kwa urahisi zaidi. Zaidi ya hayo kujifunza lugha hii ni changamoto ya akili. Ambayo hufanya niongeze ujuzi wangu wa kimawazo na ubunifu.

Kujilinda kutoka kwa vitisho vya mtadaoni ni kitu cha maana. Kujilinda kwa vitisho za mtadaoni jambo muhimu sana na mimi napendelea kuchukua hatua kadhaa za kujitahadhali. Kwanza napendelea kuepuka kuweka maelezo binafsi mtandaoni. Kama anuani namba za simu picha za binafsi na tarifa za kifedha. Hii hunisaidia kupunguza uwezakano wa mtu kutumia taarifa hizo kwa njia mbaya. Pili, napendelea kutoweka maudhui yanaweza kuvutia vitisho kama picha za kibinafsi, taarifa za hali ya fedha au taarifa za mahali nilipo. Badala yake ninaweka maudhui yasiyo ya kibinafsi kama picha za burudani au maudhui ya sanaa bila kufichua utambulisho wangu. Zaidi, napendelea kuchaguwa dosari zenye nguvu na kuweka kwenye akaunti zangu zote. Pamoja na kutumia uthibitisho wa hatua mbili ama ukipenda Two-factor authorization. Kadri, inawezekanavyo pia napendelea kusoma na kufahamu taarifa kuhusu udanganyifu wa mtandaoni ili nijue jinsi ya kutambua vitisho mapema. Mara nyingine napendelea pia kuzuia au kuripoti akaunt au watu wanaojaribu kutishia. Hii inanisaidia kulinda usalama wangu na kuondoa hofu ya vitisho vinavyoweza kuathiri maisha yangu mtandaoni.

Napenda kujifudisha mambo mapya kwa njia ya kujaribu na kufanya moja kwa moja. Kwani hiyo inanisaidia kuelewa vizuri kuliko kusoma tu kwa mfano. Napenda kusoma mwongozo mfupi au maelezo kisha kujaribu kufanya jambo hilo mwenyewe ili kuona matokeo yake. Pia napenda kutumia video au mafunzo mtandaoni kwa sababu kuna hatua kwa hatua. Kuna lahihisha kuelewa mambo magumu. Wakati mwingine napenda pia kujifunza kupitia mazungumzo na wengine. Kuuliza maswali na kushirikiana na kushuhudia uzoefu wa wengine. Kuna nifanya nijifunze kwa haraka na kwa ufasaha. Zaidi ya yote napendelea kuweka muda maalumu wa kujifunza kila siku hata kama ni dakika chache ili nikuze ujuzi wangu kidogo kidogo. Hii hunisaidia kuwa na mtindo wa kujifunza endelevu na kunifanya niwetayari kukabiliana na changamoto mpya kwa ujasiri.

Ndio. Napenda sana kuchora na kupaka rangi ingawa siko kiwango cha kitaalamu. Napenda kuchora kwa sababu kunanisaidia kuonyesha mawazo na hisia zangu na njia ya ubunifu. Kupaka langi kunanipa fulaha na kunifanya nijisikie mtulivu hasaa ninapochagua langi zenye mwanga na kuvutia mada nyingi napenda kuchora michoro midogo ya mandhari, maua au vitu vya kila siku. Kisha nikipaka rangi huchangia kuongeza uzuri na hisia za maisha kwenye michoro hiyo. Zaidi na hayo, shughuli hii ni njia mzuri ya kupumzika, kutafakari na kuondoa stress kwani ninapokuwa nikichora au nikipaka rangi najisikia kama nimeingia kwenye dunia yangu binafsi, mbali na kelele na changamoto za kila siku.

Ndio. Ninatumia mitadao ya kijamii. Lakini kwa kiasi na kwa umakini mkubwa. Napendelea kutumia zaidi. Kwa kusoma habari kujifunza mabo mapya na kuwasiriana na marafiki au watu wa kalibu. Sifulahii sana kushiriki. Kushirikisha maisha yangu ya kibinafsi au kueka picha zangu mara kwa mara. Kwa sababu napenda kulida falagha yangu na uturivu wa akiri. Zaidi ya hayo ninachagua kwa makini ninachofuatiria na ninachoshiriki ili kuepuka maudhui yasio na maana au yanayoweza kusababisha msongo wa mawazo. Kwa jumla mitadao ya kijamii ni ni kama zana ya taifa na mawasiriano. Si kama sehemu ya kuonyesha kila kinachoendelea katika maisha yangu.

Napendelea mahali pa kimya na pia pa kelele kuringana na hali niliopo. Mahali pakimya hunifaa zaidi. Inapo hitaji kutafakali kusoma au kufanya kazi inahitaji umakini mkubwa. Kwa sababu hunipa uturivu wakili na kunisaidia kufikiria kwa uwazi. Hata hivyo pia napendelea mahali pa kelele hasa ninapokuwa nataka kuburudika au kujisikia hai kama kwenye sherehe tamasha za mziki na wakati nina marafiki. Kerere hizo hunipa nguvu fulaha na hisia ya kushirikiana na wengine. Kwa hivyo ninadhamini zote bili kimya kwa amani na kerele kwa burudani na mshikamano.

Dio, ninatumia video kwa mawasiliano mara kwa mara hasaa pale ambapo nahitaji maelezo ya kina au mawasiliano ya zaidi. Nikiwa mimi napenda kutumia video kwa mikutano ya kazi. Mafunzo ya mtandaoni na mawasiliano na wateja au wenzangu kwa sababu inasaidia kueleza mawazo yangu vizuri kupitia sauti picha na lugha ya mwili. Video hunipa nafasi ya kuona hisia za mtu na ninayezungumza naye jambo linalopunguza kutoelewana na kuongeza uelewano. Pia ninatumia mawasiliano ya video. Kuokoa muda na gharama za usafiri hasa pale ambapo kukutana ana kwa ana ni lazima. Napendelea video kwa mijadala muhimu. Maamuzi ya kazi au wakati wa kushirikiana katika miradi kwa sababu inajenga ukaribu na uaminifu zaidi kuliko ujumbe wa maadishi pekee. Ingawa si kila wakati ninatumia video, wakati mwingine meseji au simu hutosha. Kwangu video ni njia bora na ya kisasa ya mawasiliano inayolahihisha kazi na kuimarisha mahusiano.

Mafunzo ya kazi yanayo nisaidia zaidi ni yale yanayo nipa ujuzi wa vitendo na kunifanya niwe tayari kukabiliana na changamoto halisi za kazi. Kwa upande wangu mafunzo ya uandishi wa maudhui au content writing na mafunzo ya kazi ya mtadaoni na AI training yananisaidia sana kwa sababu yananiongeza uwezo wa kufikiri kwa kina. Kuwasilisha mawazo na kwa uwazi na kufuata maelekezo kwa umakini. Pia mafunzo ya vitendo au industrial attachment nilio pitia yalinisaidia kuelewa mazingira ya kazi, kufanya kazi kwa timu na kuwajibika katika majukumu yangu ya kila siku. Mafunzo haya yalinijenga. Yalinijengea nidhamu ya kazi ujasiri na uwezo wa kujifunza haraka. Kwa ujumla mafunzo yanayo nisaidia zaidi ni yale yanayo cha ngia nadra vitendo kwa sababu yalinifanya niwe na ujuzi unaotumika moja kwa moja kazini.

Napenda kuvaa nguo za kawaida lakini nathifu zinazofanya nijisikie huru. Na kujiamini mara nyingi nachagua fulana au mashati mepesi yanayolingana na suruali ya jeans au kaki. Kwa sababu ninahisi kuvaa na yanafaa kuwa yanafaa kwa shughuli zangu za kila siku. Napendelea rangi zisizo kali sana kama nyeusi Samawati Kijivu au nyeupe. Kwa kuwa ni rahisi kuunganisha na zinadumu kwa muda mrefu bila kupitwa na mitindo. Pia napenda kuvaa nguo zinazolingana na mazingira niliyopo. Kwa kazi au shughuli rasmi zaidi huchagua mavazi yaliyo nadhifu kama shati safi na viatu vinavyofaa huku nikihakikisha niko katika hali ya kuonekana mwenye mpangilio kwa ujumla. Kipaumbele changu ni faraja usafi na unadhifu zaidi na kufuata mitindo kwa nguvu.

Mara nyingi mchana nakula chakula hizi lakini chenye kushibisha. Kawaida huwa ni ugali unaoambatana na mbora kama sukumawiki au cabeji pamoja na maharagwe ndengu au nyama kulingana na kilichopo. Chakula hiki hunipa nguvu na kuendelea na shughuli za kila siku kujisikia mzito sana. Wakati mwingine hasa nikiwa na haraka au nikiwa nje. Nachagua wali na maharagwe au wali na mboga. Kwa sababu ni rahisi kupatikana na hushibisha vizuri. Kwa ujumla, napendelea chakula cha mchana kilicho, cha nyumbani, chenye lishe. Na kilicho kuwa na mafuta kisichokuwa na mafuta mengi. Ili niweze kuendelea kufanya kazi kwa nguvu na umakini.